Ninapenda kununua vitu mtandaoni ni njia rahisi na ya haraka na yenye urahisi mkubwa. Ninaweza kulinganisha beii kutoka kwa wauzaji tofauti na ninanunua nikiwa nyumbani au popote nilipo. Nikiwa mtandaoni huwa makini kabla ya kununua. Naangalia maelezo ya bidhaa, bei na maoni ya wateja wengine.

Ndiyo nimeenda maonyesho ya sana, nikiwa kwenye maonyesho nimepata nafasi ya kuelewa hisia na ujumbe unaowasilishwa, nimeeza kujifunza kuhusu mitindo rangi na mbinu mbalimbali, nimeeza kutafakari kwa. Utulivu na kupata mawazo mapya.

Ninahakikisha kusikilizana na wenzangu kwa makini na kufahamu mawazo yao changamoto wanazokutana nazo na mapendekezo yao jambo linalonisaidia kujenga uelewano na upamoja na wenzangu katika timu.

Ninapofanya kazi na timu ya mbali ninazingatia mawasiliano ya nidhamu, mshikamano wa pamoja na mawasiliano ya wazi ili kuhakikisha kazi inafanikishwa kwa ufanisi licha ya kutokuwa pamoja kimwili. Kwanza nina hakikisha mawasiliano ni wazi na ya mara kwa mara.

Ili kulinda mazingira ninapunguza taka zisizohitajika kwa kununua kwa busara na kuepuka vitu visivyohitajika. Ninatumia maji na nishati kwa uwajibikaji kwa kuzima taa zisizotumika na kutumia maji kwa kiasi. Na ninachagua njia mbadala za usafiri.

Ninapenda kusikiliza nyimbo za Mungu, inanifanya kuhisi amani na kuwa na furaha, ninaweza kutafakari na kupata nguvu ya kiroho, na pia ninapumzika na kupata utulivu wa akili na kushirikiana na wengine kupitia nyimbo na ujumbe wake.

Ninapowa tazama nje, ninaona miti mingi, na linafanya eneo letu liwe pahali pazuri na patulivu, na eneo ambalo lina hewa safi, ninapunguza joto na kutoa kivuli hasa siku za juakali, na linaongeza uzuri wa asili.

Ninapenda kununua vitu ambavyo ninavyo hitaji na vinakuzo ubora wa maisha yangu kwa njia ya makini na yenye manufaa. Vitu ambavyo matumizi ya kila siku kama nguo na vifaa ninavyo hisi. Ni vizuri na kuwa tayari kwa shughli za kila siku.

Ndiyo ninapiga kura. Ni njia ya kushiriki katika maamuzi yanayoathiri jamii na maisha ya kila siku kupiga kura kwangu ni zoezi la kisheria na ni jambo la thamani binafsi na kijamii. Linalonipa uwajibikaji na kushiriki katika maendeleo ya jamii.

Ninapenda chakula chenye latha nzuri na linanifanya nifurahie mlo na kupata raha ya kweli wakati wa kula. Linanipa hisia ya kuridhika na furaha kidogo wakati wa kula na pia ni kumbukumbu nzuri za latha na mazingira mazuri ya kula.

Ndiyo ninagawanya taka na ni jambo ambalo linasaidia kulinda dunia na kuifanya iwe mahali salama na safi zaidi na pia linaleta uwelewano wa mazingira na uwajibikaji wa kijamii na inapunguza uchafu wa mazingira na mzigo kwenye damu.

Ninapenda kinywaji cha baridi cha soda cha fanta. Inanipa hisia ya uhai kwa mwili inanipa nafasi ya kupumzika na kufurahia wakati wa mapumziko au burudani ni fursa ya kushirikiana na wenzangu au familia kwani mara nyingi ni kinywaji cha pamoja wakati wa starehe.

Ndiyo ninatumia teknolojia ya sauti ya podcast, ni njia nzuri kwangu ya kutumia teknolojia sauti, inanisaidia kujifunza na pia burudani na pia ninaweza kufuatilia mada ninayopenda kwa kusikiza podcast.

Ndiyo ninapenda hadithi za ajabu, hasa hadithi za fantasy, zinajumuisha ulimwengu wa ajabu viumbe vya kima ajabu kama dragons, fairies, mfano kama chronicles of nanya ama haripota, ninapenda hizo hadithi.